Mimi upendelea zaidi chakula chenye ladha mchanganyiko na ili okolea viungo vya asili Haswa huwiano wa latha ya ukali kidogo na utamu Napenda sana arufu na ladha ina yotokana na viungo kama tangawizi vitunguu saumu na pilipilimanga Kwa sababu vinaongeza msisimiko wakipekee katika kila tonge ni nalokula Kwangu mimi, ladha ya chakula siyo tu kuhusu kukatanjaa bali ni uzoefu wakiisia unaoweza kunikumbusha matukio au kunipa faraja baada ya siku ndefu ya kazi. Pia, mimi nishabiki wa ladha ya asili ya vyakula vya kuchoma au kupikwa kwa mvuke ambavyo vinabaki na ladha yake halisi bila kuzidiwa na mafuta. Kwa ufupi Napenda chakula kinachochangamsha ulimi na kunifanya nifraya kila kiungo kilichotumika kukitayarisha.

Ninapoandaa ripoti za kazi hatua yangu ya kwanza ni kukusanya na kuhakikisha data zote ni muhimu ili kuhakikisha kuwa tayari ninazotoa ni sahii na zinaaminika Baada ya hapo, mimi hupanga ripoti hiyo katika muundo ulio wazi nikianza na muhtasari wa utekelezaji kisha maelezo ya kina ya kile kilichofanyika na kumaliza na mapendekezo au hatua zinazofuata Mimi hupenda kutumia lugha rahisi na inayoeleweka na inaeleweka na inapobidi huweka chati au grafi ili kufanya takwimu ziweze kusomeka kwa urahisi zaidi. Kabla ya kuwasilisha, mimi hupitia ripoti yangu mara mbili ili kusahisha makosa madogo na kuhakikisha kuwa inajibu maswali yote ya msingi. Kwangu mimi ripoti bora siyo tu rundo la maneno bali ni chombo kinachosaidia uongozi kufanya maamuzi sahihi kwa haraka na ufanisi.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa sanaa ya uchoraji na upigaji picha hasa zile zinazoeleza maisha ya kila siku ya watu na mazingira yanayotuzunguka Ninavutiwa sana na jinsi mchoraji anavyoweza kutumia rangi na mwanga kawasilisha hisia nzito bila kutumia neno moja pia nina heshima kubwa kwa sanaa ya fasihi hususan mashairi na hadithi fupi Kwani zinanipa fursa ya kusafiri kimawazo na kuona ulimwengu kupitia macho ya watu wengine kwangu mimi sanaa ni lugha ya ulimwengu wote inayounganisha watu wa tamaduni tofauti na kutukumbusha utu wetu kuangalia au kusoma kazi za sanaa kunanisaidia kupata utulivu wa akili na kuchochea ubunifu wangu hata katika majukumu yangu ya kikazi ni njia nzuri ya kuona urembo uliopo katika mambo madogo ambayo mara nyingi tunayapuuza.

Mimi hutumia mchanganyiko wa vyote viwili. Kulingana na mazingira niliopo lakini napendelea zaidi kutumia wi-fi ninapokuwa ofisini au nyumbani wi-fi inanipa uhakika wa kasi kubwa na utulivu wa mtandao Jambo ambalo ni muhimu sana ninapofanya kazi zinazohitaji kupakua faili kubwa au kushiriki katika mikutano ya video bila kukatika. Hata hivyo Inapokuwa safarini au nje ya maenoo ya kazi Mimi hutumie data za simu ili kuhakikisha kuwa ninaendelea kupatikana na kuweza kujumbe au barua pebe za dharua kwa wakati Kwangu mimi, kuwa na vianzo hivi viwili ni mkakati wa kuhakikisha kuwa shughuli zangu za kidigitali hazikwami upatikanaji wa interneti kwa uhakika ndiyo msingi wa tija yangu katika ulimwengu huu hasa unaoendeshwa na teknolojia.

Mimi hupenda kutumia muda wangu wa bure kufanya mambo yanayo jenga akili na kuimarisha mwili wangu Mara nyingi, Mimi hutumia muda au kuso huwa kusoma vitabu vya maendeleo binafsi au makala za teknolojia ili kuendelea kupanua uwelewo wangu wa mambo mapya ya duniani pia mimi ni mpenzi, pia mimi ni mpenzi wa mazoezi ya nje kama vile kutembea au kukimbia kwani inasaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuupa mwili wangu nishati mpya kwa ajili ya wiki inayofuata vile vile na thamini sana kutumia muda na familia na marafiki kwani mahusiano mazuri ya kijamii yananipa utulivu wa kiihisia.Kwangu mimi, muda wa bure ni fursa ya kuchaji betri zangu. Ninapopumzika vizuri na kujifunza kitu kipya. Ninarudi kazini nikiwa na nguvu zaidi, mwakini mkubwa na mtazamo chanya zaidi.

Mimi hutumia computer zaidi kwa ajili ya uzalishaji na usimamizi wa kazi hasa katika kuandaa nyaraka ripoti za kina na kusimamia miradi kupitia program mbali mbali pia computer ni zana yangu yakuu yamawasiliano ya kitaaluma ambapo zinaweza kuratibu barua pepe au kushiriki katika mikutano ya video kwaufanisi zaidi kuliko kutumia simu zaidi ya kazi naitumia computer kama darasa langu ki digitali na penda kuitumia kujifunza ujuzi mpya kupitia kozi za mtandaoni na kufanya utafiti wakina kuhusu mambo ya nayoendelea kwenye sekta yangu Kwangu mimi computer siotu kifaa cha kieletroniki mbali nikituo changu cha kazi kinachoniwezesha kuwa mbunifu kupanga mambo yangu kwa mpangilio na kuhakikisha kuwa kila jukumu linatekelezwa kwa viwango vya juu vya ubora.

Moja ya safari zangu za kukumbuka ni sehemu nzuri niliyowahi kutembelea ni visiwa vya zanziba. Nilivutiwa sana na mchanganyiko wa kipekee wa historia utamaduni na uzuri wa fuke zenye mchanga mweupe na majani ya rangi ya bluu. Kupata fursa ya kutembea katika mitaa ya mji mkongwe wa Stone Town unakufanya ujihisi kama umerudi nyuma katika wakati kutokana na usanifu wa majengo na ukarimu wa watu wake safari hiyo ilinifundisho umuhimu kutathmini, utamaduni na kunisaidia katika utulivu wa akili ambao ulinipa nguvu mpya ya kurejea kwenye majukumu yangu Kwangu mimi, usafiri ni fursa ya kujifunza mambo ambayo huwezi kuyapata kwenye vitabu na zanziba iliniacha na kumbukumbu ya kuwa dunia ina urembo mwingi ikiwa utapata nafasi ya kuchunguza.

Baada ya siku ndefu na yenye majukumu mengi, njia yangu kuu ya kupumzika ni kujitenga na screen za kieletroniki kwa muda ili kuipa akili yangu utulivu. Mimi hupenda kusikiliza muziki taratibu au kusoma kitabu ambacho hakihusiani na kazi. Jambo linalonisaidia kubadilisha mtazamo na kuingia katika hali ya amani. Pia, mimi ni muumini wa mazoezi mepesi ya kunyosha viungo au matembezi mafupi ya jioni Kwani yanasaidia kuondoa uchovu wa mwili na kunisaidia nisinzie vizuri zaidi Kwangu mimi, kupumzika siyo tu kufanya kazi kutofanya kazi, mbali ni kufanya shuguli, zinazorudisha nishati yangu ya akili na kiisia.

Ndiyo, mimi nafurahia sana msimu wa mvua Hasa kwa sababu ya hali ya hewa, ya ubaridi na utulivu ina yoleta Kwa ngu mimi, sauti ya mvua ni kama tiba inayosaidia akili yangu kutulia na kuongeza umakini wangu Ninapokuwa nikifanya kazi ndani ya nyumba wa ofisini Pia, mvua inanikumbusha juu ya ustawi wa mazingira na kilimo Kwani ni chanzo cha uhai kwa mimea na asili inayotuzunguka Jambo linalofanya kila kitu kionekana chenye rangi ya kijani na mchanga mko Hata hivyo Mimi ni mtu wa mipango Hivyo wakati wa mvua mimi huakikisha Nimejipanga vizuri na vifaa kama mwavuli au koti au koti la mvua ili shuguli za ngu zisi Zisi athirike Kwa ufupi Napenda mvua kwa sababu inaleta uwiano katika ya kazi utulivu wa akili na huzuri wa mazingira yetu hasia.